Kufanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kusikiliza maoni yao kuwasiliana kwa uwazi na heshima na kuhakikisha kila mtu anaelewa jukumu lake. Napenda kufanya kazi kama timu kwa kugawana mawazo kusaidia pale ninapohi tajika na kuheshimu tofautiza watu. Changamoto zinapotokea na chagua mazungumzo na suluhisho badala ya migogoro kwa kufanya hivyo kazi inakua rahisi na yenye matokeo nzuri. Na kila mtu anajisikia mwenye kuthaminiwa.

Napoanza kazi kwanza najipanga kwa kuangalia majukumu yote yanayo nisubiri na kuyaweka kwa vipaumbele nahakikisha ninaelewa malengo ya kazi na matarajia yanayohitajika kisha ninajitarisha kia kili na anza kuna kazi muhimu zaidi na najitahidi kufanya kila kitu kwa umakini na nithamu ili nipate matokeo mazuri.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwa mtulia na mwenye tabia nzuri kwanza nasikiliza maoni na hadithi zao nikijaribu kuelewa mtu vizuri kisha nashirikiana mawazo yangu kwa heshima na kuonyesha kuwaminika na moyo wakusaidia pia napenda kushirikiana katika shuguli za pamoja au michezo kwa sababu kushirikiana kuna jenga urafiki haraka hatimaye ninaweka mawasiliano ya mara kwa mara ili urafiki usikauke haraka.

Mchezo ningependa kujaribu ni rock climbing napenda sana kwa sababu unanipa changamoto ya kimwili na kiakili, unahitaji nguvu, umakini na ujasiri kufika juu, pia hunisaidia kushinda hofu na kujifunza kuvumilia na kujiamini zaidi. Ningependa kujaribu kwa sababu ni mchezo wa kusisimua na unaofundisha nidhamu na subira.

Napendelea kuandika kwa sababu inanipa nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa huru, kupanga fikra na kutoa hisia kwa njia ilio wazi na ya kwa ubunifu, kuandika hunisaidia pia kujitafakari na kuwasiliana kwa kina zaidi kuliko kusoma pekee yake, pia kuandika hunipa kumbukumbu ninazotumia katika masomo.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa na familia na marafiki wa karibu, pia napenda iwe ya furaha, tukiwa pamoja, tukicheka, kuzungumza na kufurahia muda wa pamoja, sherehe niliupenda zaidi, ilikuwa ya kumaliza mwaka wa chuo, tulikula chakula kitamu na keki ya chocolate, yenye krimu nyingi, na kila mtu alikuwa na furaha kwa siku ya kuzaliwa ijayo, ningependa kupokea zawadi inayohimiza ubunifu au kielimu kama kitabu, kizuri, vifaa vya sanaa na uzoefu wa kipekee unabaki kumbukumbu.

Mkate wa aina tofauti kulingana na muda na ladha ninayohitaji kwa chakula cha asubuhi au chakula cha haraka napenda chapati au mkate wa kawaida wa kaya kwa sababu ni laini unakula kwa urahisi na unaweza kuliwa na vyakula mbalimbali kama mayai, supu au mboga, kwa dessert au kwa wakati wa tamu napenda mkate wa chocolate au cream cake unaochanganya ladha tamu na nzuri na hufanya muda hula uwe wa furaha zaidi. Pia napenda kujaribu mikate mpya au yenye ladha ya kipekee kwani inanipa uzoefu mpya wa ladha na kunifanya niwe na hamu kujaribu zaidi.

La kupendezwa ni ndizi, napenda kwa sababu ni tamu, kidogo, rahisi kuliwa na linatoa nguvu haraka, pia linafaa kwa aina mbalimbali za chakula kama smoothie, mkate wa ndizi au kula kama linavyopatikana ndizi pia ni nzuri kiafya, linasaidia mfumo wa digestion na linatoa madini muhimu kwa mwili.

Ili kuwatia moyo wenzangu napenda kuwa na chachu ya msaada na furaha na waongeza maneno chanya, kuwahimiza wasikate tamaa na kuonyesha kuwa naamini uwezo wao, pia ninashirikiana nao kuwasikiliza pale wanapohitaji na kuwapongeza wanapofanikisha jambo kwa kufanya hivyo nafanya wajisikie wenye dhamani, motisha na nguvu ya kuendelea mbele.

Na siishi mahali nilipozaliwa, nimehama kwa sababu ya masomo na kutafuta fursa bora ya kujikuza, kuishi sehemu tofauti kumeniinua, uwezo wangu wa kuzoea mazingira mapya, kukutana na watu wa tamaduni tofauti na kujifunza mambo mapya. Uzoefu huu umenisaidia kukuwa kiakili na kijamii na kunifanya niwe wazi zaidi kwa mabadiliko na changamoto mpya.

Kufanya mazoezi ya asubuhi kwa sababu huniweka macho, hunipa nguvu na ari kwa siku nzima na kunisaidia mfumo wangu wa usawa wa nishati. Asubuhi huwa wakati mtulivu bila vizuizi vingi na hivyo mi naweza kunifanya mazoezi ya kupumua yoga au mwendo wa haraka bila usumbufu. Wakati mwingine nikisha kuwa na ratiba ngumu, mchana au jioni na pendelea kutumia jioni kwa mazoezi mepesi kama kutembea au kupomzika na mwili ili kweka mwili na akili katika hali nzuri kabla ya kulala.

Ninapoanzisha mradi mpya wa kazi, kwanza ninaanza na kupanga na kutathmini wazo, hii inahusisha kuelewa lengo na mradi raslimali zinazohitajika, muda wa kutekeleza na changamoto zinazo, weza kujitokeza, kisha ninaandika mpango wa hatua kwa hatua, nikigawa kazi ndogo ndogo na kuweka vipa umbele. Baada ya hapo, ninaungenisha timu ikiwa ipo, kueleza majukumu kwa kila mtu na kuanza utekelezaji kwa hatua ndogo. Ndogo, huku ni kifuatilia maendeleo mwisho, nina hakikisha mawasiliano na tathmini ya matokeo kila hatua ili kuhakikisha mradi unaendelea vizuri na kufanikishwa kama ilivyopangwa.

Wakati wa baridi kali napenda kujilinda kuwa ndani ya joto na kwa kawaida navaa nguo nzito joto la mikono na soksi na kutumia blanketi au jiko dogo pale inapowezekana pia napenda kula chakula cha joto kama supu au chai ilikuimarisha mwili na kupata nguvu mara nyingine nacheza michezo ndogo ndani au kusoma kitabu chenye kupendeza nikifuraia hali ya utulivu ukiwa ndani ya wakati wa baridi kali nahisi amani starehe na furaha ndogo ya kuwa na joto na kustarehe.

Timu yangu ya kiragbi ninayoipenda ni All Blacks New Zealand. Napenda kwa sababu wanafanya mchezo wa haraka wenye mbinu za kipekee na wana nidhamu kubwa. Mchezo ninaopenda zaidi ni pale wanaposhinda dhidi ya Australia au South Africa. Kwani ni ushindani mkubwa na kila dakika ni ya kusisimua. Nikisha wahudhuria, ninahisi msisimko na furaha na ari ya kushangilia. Na pia kunikumbusha umuhimu wa kufanya kazi pamoja na kushirikiana kama timu.

Utaratibu wangu wa kunywa chai asubuhi ni chai ya asubuhi, napenda kunywa chai ya rangi ya kahawia, yenye sukari kidogo na mara nyingine na maziwa kwa sababu hunipa nguvu kunifanya nisimame na kunisikuma kuanza siku vizuri, napenda kunywa chai hii nyumbani kwenye sebule au kando ya dirisha ni kufurahia mwanga wa asubuhi na utulivu, bila kinywaji changu cha kawaida na hisi kushindwa kuamka kabisa na ukosefu wa nishati. Kwa hivyo sehemu muhimu ya kwanza siku kwa furaha na ari.

Tukisherekea mafanikio yatimu kwa pamoja, kawaida, tunapanga chakula kidogo, keki au piknik ndogo, tukisherekea ushindi au mafanikio tulioyafanikisha kwa bidii, pia napenda kushukuru kila mshiriki kwa mchango wake, kuzungumza kuhusu changamoto tulizozishinda na kushirikiana furaha yetu kwa kufanya hivyo na hizi fahari umoja na motisha ya kushirikiana tena katika malengo yajayo na kila mshiriki anahisi kuthaminiwa na kuhamasika zaidi.

Wazaidi, wakati wenzangu wanaposeka au kusema jambo mzuri lenye utani kidogo, pia ninapocheka kwa kuona mambo ya kuchekesha katika maisha ya kila siku. Kama watoto wakicheza, wanyama wanaofanya vitu vya kuchekesha au tukio lolote la ajabu, lakini la furaha, cheko linalonifanya nijisikie furaha, utulivu na kuungana na watu wengine na maranyingi linabadilisha hali ya huzuni na msongo wakati wa furaha na raha.

Nasafisha vifaa vyangu kwa mara kwa mara kulingana na hitajio na usalama wa vifaa. Kwa kawaida na panga safisho la programu kila wiki au kila mwezi ili kuhakikisha simu au komputa ziko salama na zinafanya kazi mzuri. Pia nikiona safisho la mfumo la muhimu linatolewa, linasanikishwa mara moja ili kuepuka matatizo ya kiufundi. Kwa kufanya hivi nahisi amani ya akili usalama wa data na ufanisi katika kutumia vifaa yangu.

Yapata kazini ni pamoja na kukamilisha miradi kwa ufanisi, kupata sifa, kutoka kwa wakubwa au wateja na kushirikiana vizuri na timu. Pia nimepata mafanikio ya kujifunza ujuzi mpya, kuboresha mbinu za kazi na kujishughulisha changamoto kwa ujasiri na ubunifu. Mafanikio haya yamenisaidia kujiamini zaidi kuthamini mchango wangu kazini na kuwa na motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii ili kufanyikisha malengo zaidi.

Napelea suruali kwa sababu ni rahisi kuvaa inafaa kwa shuguli mbali mbali na inatoa uhuru wa harakati. Suruali pia hutoa nafasi ya mtindo wa kisasa na pia unaweza kuichanganya na aina tofauti ya topu au vyatu. Hata hivyo mara nyingine napenda sketi hasa pale ninapohitajika kwa mwonekano wa kipekee au wa kifahari. Lakini kwa kila siku na shuguli za kawaida surari ndio napendelea zaidi kwani inanihakikishia starehe mtindo na urahisi wa kufanya mambo.

Hifadhi data yangu kwenye mchanganyiko wa hifadhi za kidigitali kwanza natumia hifadhi ya mtandaoni cloud kama Google Drive ama OneDrive kwa nyaraka muhimu kwa sababu ni salama na rahisi kufikia popote. Pia nahifadhi baadhi ya data kwenye kifaa changu binafsi kama simu au kompyuta mara nyingi nyingine kwenye external drive au flash disk kwa ajili ya nakala ya ziada kwa njia hii na hakikisha data yangu iko salama na imehifadhiwa mara mbili na rahisi kuipata wakati wowote.

Ujuzi ninahitaji kuimarisha ni usimamizi wa wakati wa kupanga kazi. Kwa ufanisi, ingawa ninaweza kushughulikia shughuli nyingi, mara nyingi nyingi, napoteza fahamu, napoteza muda wa kushughulikia mambo yasio na umuhimu. Kwanza ningependa kuimarisha mawasiliano ya umma na uongozi wa timu ili niweze kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuhamasisha wengine zaidi. Kwa kufanya hivi, nitaweza kufanikisha malengo yangu kwa haraka kuongeza ufanisi kazini au shuleni na kuwa kiongozi bora zaidi.

Napenda kuhusu shirika langu la mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano wa timu watu wanaheshimiana na wanasaidiana na kuna mawasiliano mazuri ambayo hufanya kazi iwe rahisi na yenye motisha. Pia napenda kwamba shirika linanipa nafasi ya kujifunza kukua kitaaluma na kutumia ujuzi wangu hii hunifanya nijisikie kuthaminiwa kuwa na hamasa ya kufanya kazi kwa bidii na kujivunia sehemu kuwa sehemu ya shirika hilo.

Likizo yangu ya ndoto, ningependa iwe ufukuweni mahali penye bahari safi na utulivu, ningependa kwenda sehemu kama diani au zanzibar, nikiwa na marafiki wakaribu au familia, nikiwa huko ningependa kutembea ufukuweni, kuogolea na kupumzika na kufurahia machweo ya jua, likizo ni hiyo ningependa iyo ya kupumzika zaidi na kukimbizana ili nipate amani ya akili niondoe msongo wa mawazo na kurejesha nguvu kabla ya kurudi kwenye shughuli za kila siku.

Nguvu zangu, kazini ni uwajibikaji, nithamu na uwezo wakufanya kazi kwa timu. Mimi ni mtu anayependa kupanga kazi vizuri na kuhakikisha majukumu yanakamilika kwa wakati. Pia ninanguvu ya mawasiliano mazuri kusikiliza wenzangu na kushirikiana nao ili kufikia malengo ya pamoja. Zaidi ya hayo nina uwezo wa kujifunza haraka na kuzoea mabadiliko. Jambo linalo nisaidia kukabiliana na changamoto mpya kwa ufanisi na kuleta matokeo mzuri kazini.

Hekima kubwa niliyojifunza maishani ni kwamba Subira, Subira Bidii na shukrani zina nguvu kubwa, nimejifunza kwamba mambo mengi mazuri huchukua muda, hivyo muhimu kutokata tamaa na hata mambo yanapokuwa magumu. Pia nimegundua kuwa kutathmini watu na fursa ulizo nazo sasa kunaleta amani ya moyo na mafanikio ya kweli. Hekima huniongeza kufanya maamuzi kwa busara na kuheshimu safari yangu na kuendelea kusonga mbele kwa matumaini.

Aina ya keki ninayoipenda ni keki ya chocolate napenda kwa sababu ina ladha tamu lakini yenye kina na mara nyingi huambatana vizuri na cream laini keki ya chocolate hunikumbusha nyakati za sherehe, furaha na kusherekea mafanikio na kila ninapokula ninahisi raha na furaha ndogo na pia keki hizo huwa za kupendeza na rangi nadhifu.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni Google, ninaiamini kwa sababu inaweka mkazo mkubwa kwenye ubunifu, usalama wa taarifa na upatikanaji wa maarifa kwa watu wengi. Huduma zake kama Google Search, Gmail na Google Drive, hunirahisishia kazi ya mawasiliano na kuhifadhi taarifa kwa ufanisi. Pia napenda jinsi Google inaendelea kuboresha teknolojia na kuleta suluhisho zinazosaidia maisha yangu ya kila siku.

Ninapotaka kustarehe, napenda kufanya mambo yanayonipa amani na furaha ndogo kwa mfano, napenda kusoma kitabu, kutazama filamu na kusikiliza muziki au kutembea nje kwenye asili. Mara nyingine napenda kuchill chini ya blanketi na kunywa kinywaji cha joto ni kufurahia muda wangu binafsi bila presha kujistarehesha kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha nguvu na kurudisha ari ya kufanya kazi au shughuli nyingine kwa ufanisi.

Napenda kuwa mahali palipo pa tulivu, safi na penye mwanga wa asili na hewa safi, mahali penye utulivu hunisaidia kufikiri vizuri, kujifunza na kujisikia amani, pia napenda mazingira yenye watu wachache, kelele ndogo na mpangilio mzuri, kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye umakini.